Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Juma nature. Ni mwanaume warika langu tuliyekua na kusoma naye pamoja. Ingawaje kazi na majukumu yametuachanisha katika utu uzima, huwa tunaongea kila wiki kwa simu na kutembeleana kila tukipata nafasi. Juma ni jamaa mcheshi anayependa sana kucheza mchezo wa vikapu na kutazama filamu. Pia anapenda kusoma vitabu vya historia na kusimulia matukio ya kitambo.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ninachokila mara nyingi mchana ni ugali kwa samaki pamoja na mboga. Hii ni kwa sababu ninahitaji lishe bora inayodumisha afya na kunipa nguvu ya kufanya kazi. Ugali ndicho chakula maarufu zaidi hapa nyumbani kwetu. Wakati mwingine, nabadilisha samaki na kuunganisha ugali na mayai, kuku ama nyama ya ng'ombe. Baada ya kula, napenda kusindikiza chakula changu na chai moto.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kipindi ninachokipenda zaidi katika televisheni kinaitwa Noma. Ni kipindi cha maigizo kinachoonyesha mambo tofauti kama vile mapenzi, siasa, ndoa na fitina ambayo yanafanyika katika jamii. Kipindi hiki ni kioo haswa cha jamii yetu. Kipindi cha Noma huwa kinacheza kila siku ya wiki kwenye runinga ya kwetu TV kati ya saa mbili na saa tatu jioni. Napenda kutasama kipindi hiki pamoja na familia yangu, wote wakiwa ni mashabiki wakubwa wa michezo ya kuigiza.

Unapendelea baridi au joto? Napendelea zaidi baridi kuliko joto Hali ya hewa kwetu ni ya joto kali, hivyo kupata baridi ni kama kupewa zawadi Isitoshe, joto jingi husababisha mwili kutumia nguvu jingi kimetaboliki, hivyo kusababisha uchovu wa haraka baridi huniwezesha kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka Pia napenda baridi kwa sababu inasibabisha mutu kumkumbuka mpenzi wake na kujihisi kumkumbatia kwa karibu.

Je, unapendelea muziki wa jadi? Ndiyo, napendelea sana mziki wajadi. Mimi ni mpenzi wa historia, hivyo napendelea sana jinsi muziki wa jadi unavyonifunza matukio ya zamani. Pia nafurahishwa sana na ala za mziki zilizotumika katika mziki huu. Muziki wa jadi pia ndiyo msingi wa nyimbo tunazoimba hivi leo. Unatuonyesha kuwa mambo yale yale yaliyoathiri mababu zetu, Ndiyo yanayotukumba sasa hivi, mapenzi, vita, uongozi na mengineo Napenda sana kusikiliza muziki wa jadi masaa ya jioni, ninapopumzika baada ya kazi na pia wikendi ninapowatembelea wazee wangu.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Ingawaje niliwai kumaliza shule kitambo. Nina kumbu kumbu nyingi nzuri za maisha ya masomo yangu. Nina uwezo wakuwa kumbuka wote tuliosoma nao tangia darasa la chekechea. Pia sijawahi kumsahau mwalimu yoyote alienifunza. Na kumbuka vizuri jinsi nilivyofanya katika masomo tofauti. Yale niliyoyapenda na pia ni siyo yathamini. Kumbu kumbu za matukio kama vile drama, mziki, michezo na mashindano bado zipo na mimi na nazipenda sana. Kumbu kumbu hizi zote nazipenda kwani ndizo zilizo nijenga na kunifanya jinsi nilivyo Leo.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayoipenda sana ni rangi nyekundu. Napenda rangi hii ya damu kwa vile inaonyesha uhai na uchangamfu maishani. Rangi nyekundu imejaa kila mahali katika mazingira yangu. Ni moja kati ya rangi zilizoko katika bendera ya nchi yetu. Vyama vingi vya kisiasa nchini, vina rangi nyekundu katika alama zao. Kila siku naiona rangi nyekundu kwenye maua mengi yaliyo katika bustani nyumbani kwangu.

Unawianishaje kazi na maisha binafsi? Ili kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha yangu binafsi, nimeweka mipaka dhabiti. Mkataba wangu una siku kamili ninazofaa kuwa kazini, naziheshimu siku hizi na masaa yake. Hivyo hivyo, sikawii kazini zaidi ya masaa ya mkataba, nathamini sana mapumziko yangu na masaa ninayotumia na familia. Katika kazi na katika maisha binafsi, ninajitahidi kuhakikisha sifanyi jambo upande mmoja litakaloathiri upande wa pili.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia inayo nichukiza zaidi ni watu kuwatolea wengine hukumu bila kujua mambo au maelezo ya ndani. Hasa katika umri huu wa mitandao ya kijamii, watu wanatabia mbovu ya kupayuka ovyo kuwa hukumu watu wasiowajua katika maisha. Tabia hii pia inaonekana katika watu wanaopenda kukatiza wengine katika mazungumzo huku wakitoa majibu kabla ya kupata habari kamili.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Napenda kupanga ratiba kabla ya kuanza kazi ili kuhakikisha ninamaliza kwa muda unaofaa. Ratiba hii naifupisha kuliko muda niliopewa ili huenda nichelewe kukamilisha bado iwe katika muda wa muajiri. Napenda kugawa kazi zangu katika sehemu tofauti tofauti. Ili kuepuka kizuizi cha uvivu huwa naanza na sehemu ngumu za kazi na kumalizia na zilizo nyepesi.

Je, unandege wakufuga nyumbani? Ndiyo, ninandege wakufuga nyumbani. Ninafuga kuku, bata, huwa na kanga. Ndiyo, kwanza tumeanza kufuga kanga, ambaye kwa muda mrefu amekua ndege waporini. Ndege hawa wanamanufaa mengi nyumbani. Wanapamba mandhari, wanatupa mayai na mbolea, na pia nyama ambayo nitamu na yenye madini ya proteni. Wakati mwingine, tunauza ndege hawa na kupata pesa za matumizi.

Je, unapenda kusikiliza redio? Ndiyo, napenda sana kusikiliza redio. Sehemu tofauti za vipindi vya redio zina manufa mengi tofauti. Nyimbo ni burudani nzuri. Redio inatujulisha na kutuchezea nyimbo mpya za wasani tunaoawapenda. Pia inatuletea taarifa kadri zinavyotokea. Kuna vipindi vyenye masomo mbalimbali kwenye redio vilivyo na manufaa kwa tabaka na jinsia zote. Napenda sana Redio kwa sababu ninaweza kuisikiliza wakati nafanya kazi zingine. Kwa kuwa simuoni mtangazaji wa Redio, ninaweza kusikiliza ujumbe wake bila kushawishiwa na jinsi anavyokaa.

Unafanya marafiki wapia vipi? Huwa napata marafiki wapya kwanjia tofauti. Njia ya kwanza ni kukutana kupitia marafiki nilio nao tayari. Tunapatana katika harusi, matanga na sherehe zingine za kijamii. Njia ya pili ni kupitia kazi. Ninapofanya kazi na watu wapya. Huwa najitahidi kutengeneza urafiki nao. Pia nafanya marafiki kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, tukiwa marafiki mtandaoni huwa natia bidii ya kupatana moja kwa moja.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Hapana, sipendi kujaribu vyakula vipia. Kama mwakilishi wa lishe bora, sipendi kujaribu vyakula ambavyo sina uhakika wa ubora wake. Ninaposafiri kwenda mahala papya, huwa nafanya utafiti ili kujua vyakula vipi vinaambatana na mahitaji ya lishe yangu.

Ni somo gani ulilo lipenda shuleni? Kiswahili ndilo somo nililo lipenda sana shuleni. Hii ni kwa sababu lilikuwa somo nye pesi kwangu kwa kuwa nilugha ya mama niliyoijua tangu utotoni. Shuleni nilipata kukifahamu kiswahili kwa undani zaidi. Tawi la fasihi haswa hasa.

Jee, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Nafahamu fika nafasi ya teknolojia katika maisha ya kisasa na singependa kuwachwa nyuma. Hata hivyo, huwa sikimbilii teknolojia bila kuchunguza na kuelewa manufaa inayoweza kuleta katika maisha yangu. Napenda kusoma mambo ya teknolojia ili kuelewa mikondo na mienendo mipya. Mtandao umetuwezesha kuelewa teknolojia mpya kwa haraka pindi tu inapotokea.

Unapendelea kusoma au kuandika? Napenda kusoma sawia na kuandika. Mambo haya mawili yanamanufaa tofauti kwa akili yangu ila yote yanaumuhimu mkubwa. Si rahisi wala sijambo la hekima kutenganisha usomi na uandishi. Ninapo soma, ninapata hamu ya kuandika. Vile vile, kuandika kuna nipa hamu ya kusoma zaidi.

Unalala kwa masaa ngapi kwa kawaida? Kwa kawaida, nalala kwa masaa sita kila siku. Kupitia majaribio, nimegundua huundio muda dhabiti wa mwili wangu kupumzika kiasi cha kuendelea na kazi vizuri. Nikilala chini ya masaa sita, uchovu hauishi. Nikilala zaidi ya hapo, uchovu mpya unaanza. Kugundua mtindo huu kumenisaidia sana kudumisha afyanjema na pia kufanya kazi kwa uadilifu. Ni vizuri kila mtu kuelewa mahitaji ya mwili wake ya usingizi ila siyo kufuata tu maagizo ya nayopeanwa na watu tofauti mtandaoni.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati? Napenda mwanga wa kati kuliko mwanga mkali nayapenda mambo mengi kwa kiwango na kipimo cha wastani. Zaidi ya hayo, imegunduliwa kupitia utafiti kuwa mwanga mkali sana sio salama kwa afya ya macho ya binadamu. Kwa sababu hii, huwa na vaa miwani ya kuzuia mwanga nikiwa nje wakati kuna mwanga mkali. Pia napunguza mwanga kwenye vyombo vyangu vya kiteknolojia na kutumia hali ya giza almarufu dark mood.

Je, unapenda kulima bustani? Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Nina bustani kubwa nyumbani yenye miti na maua mengi ya aina mbali mbali. Kuna sababu kadhaa zinazonipelekea kupenda ukulima wa bustani. Kwanza, bustani inaipatia boma yangu mandhari mazuri. Inaleta urembo machoni na pia hewa safi kwa walio karibu. Haya yananifanya nipendezwe sana kukaa nyumbani. Pili, kufanya kazi katika bustani ni jinsi mzuri sana ya mapumziko. Wakati ninapotunza maua, napata nafasi ya kutuliza akili na kutua mzigo mwingi wa kazini. Ni wakati mzuri wa kufikiria na kupanga mikakati ya siku zijazo. Tatu, kulima bustani kunanipa nafasi ya kushirikiana na familia yangu. Kufanya kazi pamoja kunaongeza muungano katika familia, jambo la muhimu sana katika kukuza jamii. Wakati mwingine, Rafiki au jirani yangu hujiunga nami katika bustani, hivyo ni mahali pa kuleta watu pamoja.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Ndiyo, nimewahi fikiria kuanzisha biyashara yangu. Nina biashara kadhaa zinazojimudu kando na kazi yangu ya kila siku. Katika biashara hizi, nimeajiri watu kadhaa wanaonisaidia kuzisimamia na kuziendeleza mbele. Hata hivyo, huwa nafika katika biashara hizi mara kadhaa kwa wiki baada ya kazi au wakati wa likizo yangu. Ni muhimu sana kufuatilia maendeleo ya biashara zangu, japo niko na wasimamizi na wafanyakazi. Teknolojia imenisaidia sana kufuatilia biashara zangu hata bila kuwepo hasaa kwa kutumia kamera na programu za kompyuta. Biashara binafsi siyo rahisi. Licha ya kuwa na biashara kwa sasa niliwahi kujaribu zingine mbeleni ambazo hazikufaulu.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ninalo lipenda sana ni kemia. Nimelipenda tangu siku zangu za shuleni na nili lienzi hadi wa leo. Napenda somo hili kwa kuwa linanisaidia kuelewa kwanini mambo mengi yanafanyika jinsi ya navyo tendeka. Pia linanisaidia kutabiri mambo ya nayoweza kutendeka kutokana na matendo fulani. Kwa mfano, nikiona mimea yangu inachomwa na udongo huwa natumia kemia kubaini kwamba jivu linaweza kunisaidia kutatua shida hii.

Mboga gani unazopenda kula? Mboga ninazopenda kula ni mchicha na sukuma wiki. Hizi ni mboga zenye rangi ya kijani kibichi zinazokuwa kwa wingi katika eneo langu. Nazipenda kwanza kwa utamu wake na pili kwa kuwa zina wingi wa madini ya vitamini ambayo ni muhimu sana mwilini mwa bidadamu. Huwa nazitunza mboga hizi pamoja na zingine kadhaa katika shamba langu.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ninayoipenda ni hali tulivu yenye upepo mpole na joto la wastani. Hali inayosababisha miti kupunga hewa kwa upole na kupitisha hewa baridi kwenye ngozi yangu. Katika hali hii, mwenyewe hua natulia na kujihisi nimerihtika sana. Pia ni hali ya hewa inayoniwezesha kufanya kazi bila kuchoka kwa haraka. Zaidi ya hayo, hali tulivu ya hewa inafaa sana mimea kukua na kunawiri jinsi ipasavyo.

Timu gani ya michezo unayofuata? Timu ya michezo ninayofuata ni timu ya kandanda ya SS Kigumo FC, ilioko katika Jimbo la Embu, Kenya. Timu hii inacheza katika ligi kuu ya Runyenges ambapo inaongoza jedwali na alama ishirini na moja baada ya michuano saba. Napenda jinsi timu hii inavyoelewa ustadi wa kucheza mpira. Wana mchezo wakuvutia na pia wana mashabiki wengi, mimi nikiwemo. Kila jumapili huwa najitokeza kushabikia kigumo iwe wanacheza nyumbani au ugenini.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Sana sana anatumia kompyuta kwa kuandikia. Naitumia kuandikia makala tofauti ya kuchapisha na pia kuandika vitabu. Pia naitumia kuandika jumbe tofauti ninazofaa kutumia watu tunaofanya kazi pamoja. Huwa naona ni rahisi kuandikia kwenye kompyuta kuliko kwenye simu kwa kuwa kibodi na skrini zake ni kubwa zaidi. Hili linaniwezesha kuandika kwa haraka na bila kufanya makosa mengi.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Ili kuongeza uzalishaji wangu, nimejitolea kuendelea na masomo bila kukoma. Kila siku, ninatia bidii kusoma jambo jipya. Huwa natafuta rasilimali tofauti za masomo katika mitandao ili kunoa makali yangu. Pia ninajiandikisha kufanya kozi fupi ili nielimike zaidi. Ninathamini sana afya kama jinsi ya kuhakikisha nina uzalishaji wa hali ya juu. Ili kudumisha afya njema nahakikisha kuwa napata lishe bora, usingizi wa kutosha na kufanya mazoezi kila siku.

Unafanya nini wakati wawasiwasi? Wakati wa wasiwasi, huwa napenda kujiambia maneno ya kujifariji. Kila wakati na jikumbusha kuwa yote ya tapita yawe mazuri au mabaya. Kumbusho hili li nanituliza na kunitoa hofu. Pia napenda kusoma biblia kwa kuwa inamaneno mengi ya faraja. Wakati mwingine naenda katika bustani yangu, ambapo kupunga hewa safi kuna nituliza kwa njia kubwa. Mwishowe huwa naongea na mwandani wangu mmoja au wawili ambao ninahakika watani pamoyo.

Wazo gani zuri unalo siku ya leo? Wazo zuri nililo nalo siku ya leo ni kuwa tunaelekea kupata mavuno mazuri. Tumekua na msimu mzuri wa mvua. Sasa jua limewaka kiasi cha haja na mimea yote imekomaa vizuri. Hali ya anga ni safi hivyo mazao nayo yanakomaa vyema. Mavuno mazuri humaanisha shibe na lishe bora kwa kila mtu nchini. Pia yanatupa mavuno ya kupeleka sokoni, tunayoyauza na kupata pesa za kujimudu. Mavuno bora ni maisha bora. Wazo hili linanifurahisha sana.

Unasherehekea sikukuu vipi? Sikukuu ni siku ya shukrani kwangu. Hivyo naisheehekea kwa kuonyesha jinsi ninavyo shukuru kwa yote niliyojaliwa. Kwanza nasherehekea kwa kutumia wakati na familia yangu. Tunacheza, tunakula, tunahadithiana na kukumbuka yote tuliyoyapitia. Pili, tunaungana kama familia kuwatembelea wengine ili tufurahie kwa pamoja. Matembezi haya yanaweza kuwa kwa majirani, kwa nyumba za watu wakongwe, hospitali au kwa wale walemavu. Walio na shida, tunawafariji na kugawana baraka zetu nao.

Je, unapenda kupiga chombo cha mziki? Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha mziki. Ala ya mziki ninayoipenda zaidi ni gitaa. Napenda gitaa kwa kuwa unaweza kuicheza na kuimba kwa wakati huo huo. Nimeicheza kwa miaka mingi ila kila siku ninajambo jipya la kujifunza. Nina mpango wakutunga wimbo kwa kuwa nimekuwa mahiri kabisa wakucheza chombo hiki cha mziki.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Kitu ninachopenda zaidi kuhusu ushirika langu ni ushirikiano. Watu wanapenda kufanya kazi kama timu na kuifanya kwa furaha. Tunapokuwa na jukumu la kutekeleza, kila mtu anajitolea muhanga na kuleta talanta yake yote. Tunasaidiana, tunakosowana na kuinuana kama ndugu. Watu wengi wameishia kuwa marafiki kazini na pia kujuana na kufahamiana nje ya kazi.

Je, unapenda asali? Ndiyo, unapenda asali sana. Hii ni kwa sababu kando na utamu wake, asali inamanufaa mengi mwilini. Bali na kuimarisha afya, asali inamadini yanayosaidia katika uponyaji wa magonjwa tofauti. Asali pia inaweza kutumika kwa njia nyingi. Unaweza kuila jinsi ilivyo au upakie kwa mkate. Pia unaweza kuiongeza kwa majimoto au kwenye dawa kali ili kupunguza ukali.

Unashiriki vipi kwenye jamii yako? Ninashiriki kwa njia nyingi katika jamii yangu. Naamini kuwa ni jukumu langu kuwajibika kila jamii inapo nihitaji. Hivyo najitolea kutoa michango ya fedha na bidhaa kila kunapokuwa na mahitaji yake. Ujuzi wangu wa kikazi pia ni kifaa cha manufaa ya jamii yangu. Sauti yangu naitumia kutetea haki za watu wote katika jamii yangu. Pia nashiriki kwa mienendo mizuri ili kuonyesha picha nzuri ya jamii yangu.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Natumia njia tofauti kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu. Njia ninayotumia inategemea ujumbe ninaotaka kuwasilisha, mahali nilipo, uharaka unaohitajika, nyakati za siku na mambo mengine. Ninapohitaji kutuma jumbe za kiofisi zinazohitaji ushahidi baadae, ninatumia barua pepe. Njia hii inarahisisha mawasiliano ya kujibizana na ni rahisi kufuatilia mtiririko wa jumbe Ninapo hitaji kufanya tangazo kwa wafanya kazi wengi kwa pamoja, Huwa natuma ujumbe kwenye kikundi cha kazi katika programu ya Whatsapp. Hapa, ninauhakika kuwa wengi wataupata ujumbe na pia watawafahamisha wenzao ujumbe wa Whatsapp unaweza pia kufuatiliwa na barua pepe Ninapohitaji kupata jibu la haraka nampigia mfanyakazi simu moja kwa moja. Hii ni, kwa mfano, kama nimekwama mahali nahitaji maelekezo au ninapoona makosa madogo yanayoweza kukosolewa haraka. Ikiwa kuna jambo kubwa la kikazi, huwa namualika mfanyakazi ofisini na kuongea naye uso kwa uso. Pia ninafanya hivi wakati nahitaji kumpongeza mfanyakazi mwenye utenda kazi mwema. Mawasiliano huenda pandezote. Nimefungua njia hizi zote kwa wafanyakazi wenzangu pia wakati wowote wangependa kuwasiliana nami.

Ungependelea kitanda kigumu au kizuri? Napendelea kitanda kizuri kuliko kilicho kigumu Nadhamini sana usingizi kama sehemu ya afya njema, hivyo kitanda chenye starehe ni muhimu sana kwangu Ingawaje kuna usemi kuwa kitanda kigumu kinasaidia kuweka mwili wima, mimi napendelea kulainisha mwili kupitia mazoezi.

Unapenda chai au kahawa? Ninapenda chai na pia kahawa kulingana na majira ya siku. Majira ya asubuhi na mapema alasiri, ninapenda kunywa kahawa ili kunitia moto na kunisukuma kufanya kazi bila kuchoka. Baadae alasiri, jioni na masaa ya usiku, ninapenda kunywa chai ninapopumzika baada ya kazi. Sinywi kahawa usiku kwa kuwa inaweza kunipotezea usingizi.

Wakati gani wasiku unafanya kazi vizuri zaidi? Ninafanya kazi vizuri zaidi pindi tu ninapoa mka. Napenda kuanza kazi mapema kabla watu wengi hawaja amka. Wakati huu kuna utulivu mwingi na nafanya kazi bila kusumbuliwa. Pia, mwili wangu unanguvu nyingi asubuhi baada ya kulala na kupumzika. Akili yangu ni safi wakati huu hivyo ninaweza kutatua mambo haraka bila kufanya makosa. Huwa na ratibu kazi zote ngumu na zinazohitaji fikra nyingi kwenye kipindi cha asubuhi.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mafuta hunikinaisha na kunifanya nikichukie chakula Isitoshe, daktari wameonya kuwa mafuta mengi ni hatari kwa afya ya binadamu Ninapopika chakula kama nyama, kuwa napenda kuchemsha tu na kuongeza viungo bila kukaanga Ninapotaka kubadilisha, nyamachoma ndiyo chaguo la pili.